Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia kabisa ni mafunzo ambaye ni muhimu si kwa kazi tu lakini pia maishani. Na mafunzo hiyo ni mojawapo ni kuwa na subira. Kuwa na subira ni muhimu kwa kazi pia maishani.

Makosa za kazini naweza kuzishughulikia, kulingana na makosa hiyo. Kwa mfano juzi nilifanya makosa, kapoteza pesa. Sasa kosa kama hilo naenda kwa aliye juu yangu kimamlaka na namueleza na shughulikia pia kwa kurekebisha makosa hilo.

Nalipendelea mwanga wa kati. Nalipendelea mwanga wa kati kuliko mwanga wa kali kwa sababu mwanga wa kati unaniwezesha pia kufanya jambo lingi nyingi. Mwanga wa kali utanihinda kwa kutembea. Iwapo unataka kutembea na kufanya mazoezi huwezi kufanya mazoezi vyema wakati wa mwanga kali.

Ile programu ya simu ambaye mimi naona naweza katumia kila siku yaani siwezi enda siku moja bila kutumia naweza sema ni programu ya WhatsApp kwa kuwa programu hii inanisaidia kwa mambo ya kustarehesha na pia wananisaidia kwa kuzungumza na watu naam wananisaidia kwa mambo ya kila kitu.

Wakati wa likizo naweza jistawisha kwa namna mingi kwa mfano kwa kuwa mimi na napenda kuogelea naweza enda pamoja na marafiki zangu kwa mji wa Mombasani na tuka ogelea baharini kama si hivyo napenda pia magari hasa mi na marafiki zangu, tunaweza enda, tuka komboa gari na tuka endesha tu pale baharini, kando na bahari au kando na ziwa lolote tu na kukua na ile kujitarehesha tu.

Ile mwezi kwa mwaka ambayo mimi ninaweza sema nalipenda zaidi ni mwezi wa mwisho kwa mwaka. Na ninaweza sema napenda mwezi huu kwa kuwa mwezi huu ndio mwezi wa likizo na pia mwezi huu ndio niliozaliwa hasa vitu vingi vinafanyika mwezi kwa tika mwezi hili kwa kuwa najistarehesha kwa kwenda mji wa Mombasa na naogelea. Napenda kuogelea katika mwezi huu. Sasa naweza sema mwezi huu ndio ninaupenda kabisa.

Muda wangu wa bure nautumia sana kwa kupumzika kwa kuwa wakati ambao nimepata muda wa bure, nimechoka, haswa kutoka kazini nafanya kazi sana sasa kwa hivyo nikipata muda wa bure sana sana huwa natulia tu na kupumzika.

Kile chakula cha kigeni ambacho mimi nimewahi kujaribu naweza sema ni chakula ambacho sisi tunaiita chips ambaye ni viazi tu lakini inapikwa kwa mafuta na chakula hiki hiki ni kitamu sana haswa unapoijaribu wakati wa kwanza.

Kwa siku mimi ninaoga mara moja tu lakini mara moja inalingana na jambo nililofanya hio siku kwa mfano kama ninaenda kazini asubuhi ninaweza nikaoga mara moja alafu baada ya kutoka kazini jioni iwapo tuseme sijachoka nikaenda kuogelea ninapotoka kuogelea naweza oga mara ya pili. Kwa hivyo sasa kuogelea kwangu kunalingana na jambo nililofanya hio siku.

Naa mi naweza sema kile kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi mazuri ni kuwa na mazingira ya utulivu na mazingira yenye kuna amani amani haswa katika nchi zenye kuna amani kuwa na mazingira tu ambae kuna amani na hapana kelele panafanya kazi kua rahisi.

Napendelea sana kitanda kigumu kwa kuwa nimesikia kuwa kitanda kigumu ata kama si kizuri sana kinasaidia kiafya. Aswa hapo kwa mgongo wako unasaidia sana mgongo wako kubaki vizuri na kulainika.

Mimi binafsi kile chakula nachopenda sana ni mkate napenda sana kula mkate na nakula mikate nyingi sana ile wakati ambao napenda sana kula mkate huu ni wakati wa asubuhi ninapo amka tu hivi napenda sana kuila na napenda kuila pamoja na chai au maramara hadi na kinywaji kama maji au sharubati yeyote.

Lile mkate ambaye mimi naeza sema napenda zaidi ni mkate nyeupe na mkate huu unatengenezwa na unga lile nyeupe na unga hili ni tamu lina sukari nyingi kuliko lile unga ya rangi lile lingine na sasa kwa hivo unafanya mkate huu tamu kuliko lile nyingine.

Kipindi cha televisheni ninachopenda sana ni kile kinacho ongea au kunachoonyesha kuhusu wanyama haswa wanyama wa porini na kipindi hiki ninapenda kuangalia sana sana wakati wa usiku.

Utaratibu wangu wa asubuhi ni rahisi sana kwa kuwa sifanyi mambo mengi wakati ninapoamka. Kwanza huwa naamka mapema, halafu ninapoamka naanza kwanza kwa kuomba Mwenyezi Mungu na kumshukuru kwa kuniwezesha kuona siku nyingine. Baada ya hayo naweza nikaenda nikajitayarishia chakula, halafu nikala. Baada kula labda nikaenda nikaoga. Nikatengeneza nyumba kidogo, nikasafisha nyumba halafu nikaamsha watoto. Na nikawaogesha halafu pia hao nikawapikia wakala hata hao, nikawapeleka shuleni halafu nikarudi nyumbani.

Ndiyo nijiandae kwa mkutano mara nyingi mimi hujipanga kwa kusomea na kujua mengi zaidi kuhusu mada tutaka yongelea katika mkutano huu na hayo hunisaidia sana kwa kuweza kutayarisha mambo nitakayosema.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli kwa maoni yangu ni innings na innings hii huwa ni tisa kwa kawaida na kwa kawaida pia baada innings tisa huwa mchezo unaisha.

Hizo matatizo kazini na shambulia na jinsi tofauti tofauti kulingana na tatizo hilo. Iwapo tatizo ni ndogo na tatizo naeza kapata solution yake. Nikiwa peke yangu, nitautekeleza kwa haraka tena na utukufu. Lakini iwapo tatizo hilo ni kubwa nitaulizia, nitahitisha, nitaomba usaidizi kwa wenzangu kwa ambao tunafanya kazi nao na tapata suluisho pamoja natutaeza kuitekeleza na kuishugulikia tatizo ile.

Mara nyingi mimi ninacheza na marafiki wangu. Na marafiki hao ni marika zangu ambao tunalelelewa nao. Tangu niwe mdogo na michezo ambayo tunacheza nao mara nyingi ni mchezo wa kandanda na mara nyingine hata kuogelea pia tunaogelea nao.

Mimi nafanyaje kazi na timu ya mbali na nafanya kazi na timu ya mbali kwanza kwa kuelewa nao nikisha elewa na nao ita kuwa rahisi kuweza kuambatana nao kwa kutekeleza jambo mengi na pia napenda kufanya mambo kwa pamoja na kupanga muda kukaa na kuongea na kuelewana vile tutakavyo wasiliana na kuelewana tu zaidi na kutekeleza jambo pamoja.

Mazoezi ya mwili na fanya mara mbili au mara tatu kwa siku. Kwa kuwa asubuhi wakati wa kuamka, naweza kuamka nikatembea nikatembea kwa muda kama mmoja, masaa moja hivi na wakati wa mchana hivi, naweza kwenda kucheza kandanda kidogo, halafu nirudi nyumbani na jioni pia natembea tena kwa muda wa masaa mawili matatu halafu narudi nyumbani.

Nikiwa mtoto, nilikuwa ninapenda, jambo nilichokuwa nikipenda, niki kufanya utotoni, ni kucheza, kucheza mchezo wa kandanda. Si mchezo wa kandanda tu, lakini pia kuogelea majini. Jambo haya mawili ndio nilikuwa nikipenda sana kufanya nikiwa mtotoni.

Mafunzo ambaye mimi ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kuweza kuwasiliana na watu na kuweza pia ku kizana tu na watu na wakati tunapatana na watu wapya niweze tu kuambatana nao vyema na kujuana nao vizuri ndipo kuniwezesha kufanya kazi yangu vizuri na kuweza kuewewana na watu kwa urahisi.

Jukumu nalopenda sana kazini ni jukumu ya kulinda wafanyakazi wengine na napenda jukumu hili kwa kuwa mimi ni mtu wa kuunganisha watu na kuweza kuambatana nao na kuelewana na watu kwa urahisi na imani kwamba naeza kuwalinda kwa vyema na kuhakikisha wao hufanya kazi vizuri na kwa pamoja na kuweza kukamilisha kazi kwa urahisi.

Mi binafsi chakula ninacho penda zaidi naeza sema ni ugali na sababu yangu ya kupenda ugali ni kwa kuwa nimeila tangu niwe mdogo na ni chakula ambacho nime ina manufaa mingi manufaa si kwa nguvu pekee yake au kwa ku shikilia tumbo yako lakini ni manufaa hata ya ki afya ni chakula kizuri lakini chakula kitamu pia.

Mboga gani nazo penda kula? Mboga nazo penda kula naeza sema ni sukuma wiki mboga hili mi na penda kula kwa kuwa nimekuwa nikila kwa kutoka niwe mtoto na nimeizoea mboga hili pia ina manufaa mingi, kiafya na pia ni tamu na ni mboga ambalo huwa tunaila nyumbani sana na ni mazoea ya jamii.

Juisi ya matunda ninayopenda mimi naeza sema ni juisi ya nanasi ni juisi ya nanasi kwa kuwa juisi hii ni nyingi sana hapa penye ninaishi na nimezoea tu na nimekuja kuipenda kutoka niwe mtoto mdogo kutoka utotoni nimeizoea na nimekuja kuipenda.

Kenye nafanya nikihitaji msaada kazini ni kwanza naenda kwa alie karibu nae nami kabisa na nilieamini hua mara nyingi aliye juu yangu kicheo na ninajieleza na namwambia mashida zangu matatizo zangu na naona kama naeza saidika la sivyo na pia naita mfanyakazi mwenzangu na namuomba msaada.

Tathmini ya kazi, mimi kwa maoni yangu ninaona ni muhimu sana. Muhimu sana kwa kuwa ni vizuri pia kujua mambo ambayo mfanyakazi anafanya na kama yana manufaa au hayana.

Data yangu nahifadhi kuto kwa mahali pengi lakini ile ambayo natumia sana ni ya akilini mwangu na hifadhi data yangu wa akilini mwangu na ya pili naweza pia kayahifadhi kwa simu yangu iwapo simu yangu haipo karibu naweza pia yahifadhi kwa kompyuta.